Changamoto nyingi za kawaida kazini hapa Kenya hasa katika nyanja za usimamizi wa wafanyikazi na huduma kwa wateja hutokana na mazingira ya kazi, yenye kasi na mahitaji mengi.

Ndiyo, napenda maua sana kwa sababu yanafanya mahali penupe na furaha rahisi. Maua kama maue ya waridi ya rangi nyekundu ya nafurahisha kwa maana yao ya upendo na shukrani. Hasa hapa nairobi ambapo yanapatikana kwa urahisi sokoni.

Naam, natumia mfumo wa usalama wa vidole mara nyingi kwa simu yangu hapa Nairobi ili kulinda data na kufungua haraka. Mfumo huu wa vidole una usalama zaidi kuliko nambari, nambari au password kwa sababu ni kibinafsi na haiwezi kubadilishwa kwa urahisi. Hivyo inapunguza hatari ya udanganyifu.